Kulinda faragha yangu huku mtandaoni, huku mtandaoni wajua kuna watu, kuna vitu mingi mbaya na kuna watu wengi wabaya ambao wanangoja ufanye vitu mbaya, wanangoja uweke marifa yako yote ili waitumie vibaya kwa hivo, wakati mwingi situmii jina langu hasa lile ambalo liko katika ID, mara nyingi natumia tu jina la jina la mtaa, kisha naweka passwords, Passwords na pins. Sijui kama mnailewa iyo lugha ya mtaa tunaziita passwords na pins hio. Kisha anhaa nafanya mambo mengi kulinda faragha yangu huku mtandaoni. Vitu kama hizo ni muhimu, hizo nafanya sana.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka, huwa naenda hospitali mara moja kwa mwaka na ni kuangaliwa tu, kuangaliwa huku kwa uzazi, huku kwa sehemu za uzazi, ndiyo, kwa sababu ni muhimu, ni muhimu kuangaliwa, kama msichana ni vizuri kuangaliwa, ndiyo.

Mimi kama nilivyokuambia mimi ni mtu mapenzi kwa hivyo unapenda kupumzika vipi. Baada ya siku ndefu mimi ningetaka niwe hapo na mpenzi wangu nimlalie kwenye kifua nimwambie vile siku yangu imekuwa. Kisha ni lale katika kifuani mwake hiyo ndiyo inanifurahisha zaidi ya after siku ndefu baada ya siku ndefu yaani hiyo ina nifurahisha zaidi ndiyo.

Ndiyo, mimi napenda kuoga kwa maji moto. Sipendi maji baridi. Maji baridi hunifanya nisikie baridi. Kwanza asubuhi nasikia baridi sana. Napenda kuoga kwa kwenye majimoto. Majimoto hunituliza. Lakini wakati kuna jua, maji baridi ndio nzuri. Ndiyo.

Kuvilea nywele zangu, nywele zangu navilea kila maramoja kwa wiki, maramoja kwa wiki, maramoja kwa wiki. Nahakikisha nimekata, nimezikata, mimi nakata situmii mambo mengine nazikata tu zote nazikata nawa msafi. Navilea mara moja kwa wiki.

Kwa wanyama, napenda wanyama wa nyumbani. Napenda paka. Kwa wanyama wa porini, napenda simba ama tiger. Tiger sijui aitwaje. Lakini napenda simba ama huyo. Kwa sababu hawa wanyama wako katika familia moja. Kwangu wananipendeza na wanatabia ambazo ningependa kuwaona.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti ili nijue mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Napenda sana kusoma gazeti. Ili nijue mambo ambayo ni mapya katika dunia, katika eneo ambalo niko, na nijue mambo mengi, na pia nicheze, nicheze mchezo kadhaa.